Kila siku natumia usafiri wa uma hasa matatu kwa sababu ni rahisi na unapatikana karibu kila mahali. Wakati mwingine hutembia kwa miguu kwa safari fupi ilikokoa pesa na kujinyoesha mwili. Nikihitaji haraka natumia bodaboda kwani ni ya haraka na hunisaidia kufika kazini au nyumbani kwa wakati bila kuchelewa.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa njia rahisi lakini yenye kunituliza, huoga maji ya vuguvugu kisha nasikiliza mziki laini au radio. Wakati mwingine hunywa chai hutazama kipindi kifupi cha televisheni au husoma kidogo. Pia kuzungumza na marafiki au familia hunisaidia kuwachilia mawazo na kurejesha nguvu.